Ningependa kujifunza lugha ya Kihispania kwa sababu inazungumzwa na watu wengi duniani, lugha hii inaweza kunisaidia kuwasiliana na watu watamaduni tofauti na kufungua fursa zaidi za kazi na safari. Pia, ninapenda jinsi inavyo sikika na namna inavyo changanyana maneno kwa mtiririko mzuri na wakuvutia.

Napanga wiki yangu ya kazi kwa kuanza kuorodhesha kazi zote muhimu ninazo paswa kufanya. Kisha, nagawa kazi hizo kulingana na siku ili nisijilemeshwe siku moja. Pia, huweka muda wa kupumzika na kufanya marekebisho pale panapo tokea kazi za dharura.

Nasherehrkea mwaka mpya kwa kutafakari mambo mazuri ya mwaka uliopita na kuweka malengo mapya ya mwaka unaokuja. Mara nyingi, hukaa na familia au marafiki wa karibu tukila na kuzungumza kwa furaha. Pia, hupenda kukaribisha mwaka mpya kwa utulivu nikiwa na matumaini na moyo wa shukrani.

Ningependa kupata mafunzo ya takayoongeza ujuzi wangu na kunisaidia kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Mafunzo ya mawasiliano, uongozi na matumizi bora ya teknolojia kazini yangenisaidia sana kuboresha utendaji wangu. Pia, ningependa mafunzo yanayo nipa fursa ya kukua kikazi na kuongeza kujiamini katika majukumu yangu.

Nimewahi kufanya kitendo cha wema kwa kumsaidia mtu aliye kuwa na shida bila kutarajia malipo yoyote. Wakati mwingine, huwa natoa msaada kwa kusikiliza na kumtia moyo mtu anayepitia wakati mngumu. Vitendo hivi, hunipa furaha moyoni kwa sababu vinanifanya nijisikie kuwa na mchango chanya kwa wengine.

Nguvu zangu kazini ni uwezo wa kupanga kazi vizuri na kuheshimu muda uliopangwa. Pia, nina bidui na hujituma kuhakikisha majukumu yanakamilika kwa ubora unaotakiwa. Zaidi ya hayo, nina uwezo mzuri wakushirikiana na wengine na kusikiliza mawazo yao ili kufanikisha malengo ya pamoja.

Wakati umeme unapokatika, mimi hutumia muda huo kupumzika kidogo na kufanya mawazo yangu. Mara nyingine nasoma au ninafanya kazi ndogo ambazo hazihitaji umeme. Pia hutumia nafasi hiyo kuzungumza na watu wa nyumbani na kufurahia utulivu.

Kazini, ninapogundua udhaifu wangu, huanza kwa kutambua kwa uaminifu bila kujilaumu, huomba msaada au shauri kutoka kwa wenzangu au wasimamizi, ili nijifunze njia bora za kuboresha, pia hujipangia mafunzo, hujifunza kutokana na makosa, na kufuatilia maendeleo yangu, ili kuhakikisha ninaendelea kuwa bora kazini.

Napenda zaidi upepo wa kawaida kuliko kiyoyozi. Upepo huu hunifanya nijisikie huru na mtulivu. Hasa, unapovuma taratibu na kuleta hewa safi. Kiyoyozi ni kizuri pia wakati wa joto kali, lakini upepo wa asili hunipa faraja zaidi.

Ndio, napenda kujifunza historia kwa sababu inanisaidia kuelewa maisha ya zamani na chanzo cha mambo mengi ya sasa. Historia hunifundisha maadili, makosa yaliofanywa na mafanikio ya watu walio tutangulia. Pia, hunipa mtazamo mpana wa dunia na kunifanya niheshimu tamaduni na mapambano ya wengine.

Ndiyo, napenda kufanya kazi nyumbani kwa sababu huniwezesha kufanya kazi kwa utulivu na kwa mwendo wangu wenyewe. Nyumbani, napata mazingira tulivu, hakuna usumbuvu, mwingi na ninaweza kupanga muda wangu kwa ufanisi. Pia, huniwezesha kushirikiana na familia huku nikimaliza majukumu yangu ya kazi kwa amani.

Ninaenda maktabani mara chache kwa kawaida, labda mara moja au mbili kwa mwezi. Mara nyingi, huenda pale kutafuta vitabu vipya, kufanya tafiti, au kusoma kwa utulivu mbali na kelele. Kila ziara, huniwezisha kupanua maarifa yangu, kujifunza mambo mapya na kupata mazingira tulivu ya kusoma.

Sipendi sana kuzungumza kuhusu siyasa mara kwa mara. Naona ni mada nyeti ambayo inaweza kuleta tofauti za maoni kati ya watu. Ikiwa itazungumzwa, napendelea iwe kwa heshima, kwa lengo, kwa kuelewana na si kubishana ila ni kwa heshima tu.

Wakati wa furaha, napenda kucheka, kucheza na kushirikiana na familia au marafiki. Pia, hujifurahisha kwa kufanya mambo ninayoyapenda kama kusoma kitabu kizuri, kusikiliza muziki au kutembea nje. Mara nyingine, napenda pia kusherekea matokeo madogo kama kupata mafanikio kazini au sherehe za familia. Njia hizi, hufanya furaha yangu kuwa ya kweli na kudumu kwa muda mrefu.

Sifa muhimu kwa kiongozi mzuri ni uwezo wa kusikiliza wengine, heshima, uadilifu na uongozi wa busara. Kiongozi mzuri anapaswa pia kuwa mwenye maono, mwenye uvumilivu na anayejua kushirikisha wenzake katika maamuzi. Sifa hizi, husaidia kuunda mazingira ya kazi yenye mshikamano amani na ufanisi na kufanya kila mtu ajisikie kudhaminiwa na kushirikiana kikamilifu.

Ndio, huvaa miwani, mara kwa mara, hasa pale ninapohitajika kulinda macho au kusoma vizuri. Miwani huu nisaidia kuona vizuri, kulinda macho kutokana na mwanga mkali, au vumbi, na pia hupunguza uchovu wa macho. Pia, ni sehemu ya mtindo wangu na hunipa hisia ya uhakika na faraja.

Napendelea kufanya mazoezi asubuhi mapema kwa sababu huniwezesha kuamka kwa nguvu, kuongeza nishati ya mwili na kuanza siku kwa utulivu. Mazoezi ya asubuhi pia husaidia akili kuwa makini zaidi na mwili kuwa na afya. Wakati mwingine, napenda pia kufanya mazoezi jioni pale nilipokosa fursa ya asubuhi ili kutoa uchovu na kupumzika vizuri.

Jambo la dini lililo muhimu kwangu, ni kusali na kushukuru kwa kila jambo. Hili lina nifundisha uvumilivu, heshima na kuishi kwa maadili mema. Pia, kunisaidia kupata amani ya moyo, kuelewa maisha kwa kina, na kushirikiana kwa wema na wengine katika jamii yangu.

Ndiyo, napenda kununua vitu kwa kutumia simu kwa sababu ni rahisi na hutoa fursa ya kulinganisha bidhaa na bei haraka. Pia, hupunguza muda wa kusafiri dukani na kunipa uhakika wa kupata kile ninacho taka. Njia hii, hunifanya pia niwe huru kufanya manunuzi popote nilipo bila usubuvu wowote.

Ili kukamilisha kazi kwa wakati napanga kila jambo kwa mpangilio wa kiupaumbele. Kuanza na kazi muhimu zaidi, huweka muda maalumu wa kila shughuli. Kisha, hufuata mpangilio huo bila kuchelewa. Pia, hujipanga mapumziko madogo ili mwili na akili vipate nguvu. Na mara nyingine, hufuatilia maendeleo ya kazi ili kuona kama kila kitu kiko kwenye mstari. Njia hii, husaidia kuhakikisha kazi zinakamilika kwa wakati na kwa ubora.

Ninashiriki katika jamii yangu, kwa kushirikiana na wengine katika shughuli za maendeleo na kusaidiana pale ninapo hitajika, hujitolea katika kazi za kijamii kama usafi wa mazingira, kusaidia wahitaji au kushiriki mikutano ya kijamii, pia napenda kushauri na kusikiliza wengine ili kujenga umoja, amani na mshikamano ndani ya jamii.

Napenda kufua nguo mara mbili hadi tatu kwa wiki kulingana na idadi ya nguo niliotumia. Hii husaidia kuhakikisha nguo ziko safi na tayari kutumia na pia husaidia kudumisha usafi wa familia napanga siku maalum za kufua nguo ili mpangilio wa kazi za nyumbani usivurugike.

Jukumu ninayopenda zaidi kazini ni kusimamia au kupanga shughli za timu. Hii hufurahisha kwa sababu hunipa nafasi ya kushirikiana na wenzangu, kuona kazi ikikamilika kwa usahihi na kuhakikisha malengo ya timu yanatimizwa. Pia, ninapenda jukumu hili kwa sababu linanifundisha uvumilivu, uongozi wa busara na namna ya kushughulikia changamoto kwa utulivu.

Kazini, ninaposhughulikia muda kwa kupanga kazi kwa mpangilio na kipaumbele. Kila siku, huanza kwa kuorodhesha majukumu, kisha kugawa muda maalumu kwa kila kazi, ili kuhakikisha zinakamilika kwa wakati. Pia, hujipangia mapumziko madogo ili akili na mwili vipate nguvu. Na mara nyingine hufuata ratiba ya muda mrefu ili kuhakikisha kazi kubwa hazishindikani. Njia hii husaidia kuongeza ufanisi na kupunguza msongo wa kazi.

Ninawatia moyo wenzangu kwa kuwasikiliza kwa makini, kutoa maneno ya himizo na kushirikiana nao katika changamoto. Mara nyingine, hutoa ushauri wa busara au kushukuru kwa jitihada zao. Jambo linalo ongeza motisha, pia napenda kushiriki furaha na mafanikio yao ili wajiwe moyo na kuendelea kufanya vizuri. Njia hizi hufanya wenzangu wajisikie kudhaminiwa na kuimarisha mshikamano kazini.

Ndio, napenda kuvaa kofia hasa pale jua linalokua kali au wakati wa baridi. Kofia hunilinda kutoka jua, baridi au vumbi na pia hunisaidia kuwa na mtindo mzuri. Mara nyingine hunipa hisia ya faraja na kujihisi huru nikiwa nje.

Napendelea mahali pa kimya zaidi kwa sababu huni pa utulivu wa akili na nafasi ya kufikiri vizuri. Mahali tulivu huni wezesha kufanya kazi kwa ufanisi, kupumzika na kupata amani ya moyo. Mahali pa kelele, mara nyingine hufurahisha pale ninaposhirikiana na marafiki au familia lakini kwa jumla napendelea kimya.

Mara nyingi asubuhi hula chai au kahawa na mkate au ugali mdogo na mayai. Chakula hiki hunipa nishati ya kuanza siku vizuri na kuimarisha mwili. Pia, huu saidia akili kuwa makini na mwili kuwa na nguvu ya kufanya kazi na shughuli za kila siku.

Timu ninayo ipenda ya mpira wa miguu, nilianza kuipenda nikiwa bado mdogo, baada ya kuona ilivo cheza, kwa bidii na mshikamano mkubwa. Mchezaji ni naye mpenda zaidi, ni yule anaye jituma uwanjani, anapigania timu hadi dakika ya mwisho, na huwa mfano mzuri kwa wengine. Mchezo ninao kumbuka sana ni ule waliopata ushindi mkubwa Baada ya kupambana kwa muda mrefu bila kukata tamaa Kila timu yangu inapo shinda huhisi furaha kubwa moyoni Najivunia sana na siku yangu huwa nzuri zaidi kwa sababu ushindi wao hunipa hamasa na tabasamu.

Juisi ya matunda ninayoipenda zaidi ni juisi ya machungwa. Kwa sababu, ni tamu na enye latha ya asili inayonipa nguvu na utulivu. Napenda kunywa juisi hii asubuhi ili kuamuka vizuri na kuanza siku kwa nishati. Pia, huu hunisaidia kushugulikia kiu na kunifanya nijisikie safi na mwenye furaha kila wakati.

Stadi muhimu kwa kazi yangu ni uwezo wa kuwasiliana vizuri, kupanga muda na kufanya kazi kwa bidii Pia ni muhimu kuwa na uvumilivu, uwajibikaji na uwezo wa kushirikiana na wengine ili kufikia malengo kwa pamoja. Stadi hizi hunisaidia kufanya kazi kufanisi, kutatua changamoto na kuendelea kujifunza kila siku.

Uzoevu wa kushangaza nilio wai kupata ni kujikuta ni kifanikiwa jambo nililo dhani ningumu sana. Ilikuwa ni wakati ambao nilijituma, nikavumilia changamoto nyingi, lakini mwisho wake nikapata matokeo mazuri kuliko nilivyo tarajia. Uzoevu huo ulinifundisha kujiamini zaidi kutokata tama na kuwamini kuwa juhudi huza matunda hata pale hali inapoone kana ngumu.

Mchezo ninao upenda zaidi katika olimpiki, nibmbio za kukimbia. Hasa zile za masafa mafupi. Ninapenda kuona jinsi wana michezo wanavyo jiandaa kwa umakini, wanavyo lenga ushindi, na kasi wanayo tumia hadi mstari wa mwisho. Mchezo huu, huu nifundisha nidhamu, uvumilivu, na uhimu wa kujiamini. Kila ni napo utazama, uhisi msisimiko mkubwa na hamasa ya kujituma zaidi katika maisha yangu.

Ndiyo, napenda kugawanya takazangu mwenyewe. Hii husaidia kuwakikisha mazingira yangu ni safi na salama. Na pia, kunafanya iwe rahisi kutupa taka kwanjia sahihi au kuzitumia tena pale inapo wezekana. Napanga taka kwa makundi, kama plastiki, karatasi na chakula ili kusaidia mazingira na kuonyesha uwajibikaji.

Ndiyo, nimewahi wawai kutembelea ziwa na pia mto. Ziara hizo zilinepa ulitulivu wa moyo kwa sababu ya maji ya nayo tiririka na mandhari ya kuvutia. Nilifurahia kukaa karibu na maji, kusikiliza sauti ya asili na kupumzisha mawazo mbali na shughuli za kila siku.

Mimi husasisha vifaa vyangu pale inapo hitajika hasa vinapo toa taarifa kuwa kuna maboresho mapya. Hufanya hivo ili kuwa hikikisha vinafanya kazi vizuri kwa usalama na bina matatizo. Pia kusashisha hunisaidia kupata huduma bora zaidi na kuepuka hitilafu zinazo weza kunisumbua wakati wa kazi au matumizi ya kila siku.

Ninasherekea mafanikio ya timu kwa furaha na shukrani, kushirikiana na wenzangu na kushirekea kwanjia ndogondogo kama kula pamoja au kupongeza jitihada zao. Pia napenda kushiriki kicheko, kuzungumza kuhusu ushindi na kufurahia kila hatua ya mafanikio pamoja na timu. Njia hii, hufanya mafanikio ya timu kuwa ya maana na kuongeza mshikamano na motisha ya kufanya kazi kwa bidii zaidi.

Mziki ninao sikiliza mara nyingi ni mashairi utulivu na midundo ya kisasa ya asili. Kwani huniruhusu kupumzika na kufikiria. Napenda pia kusikiliza mziki unaonipa furaha na kuamsha nishati wakati wa shughuli za kila siku. Mara nyingine, huu penda mziki wa jadi ambao hunikumbusha tamaduni na historia na kunifanya nijisike karibu na asili na jamii yangu.

Ndiyo, napenda kufuata matukio ya kima mataifa ili kujua kinacho endelea duniani na kuelewa mabadiliko ya kisiasa, kiuchumi na kijamii. Hii husaidia kupata maarifa mapya, kuwa na maoni sahihi na kujifunza kutokana na matukio ya nchi nyingine. Pia, kunanifanya nijisikie sehemu ya dunia na kushirikiana kwa busara na watu watamaduni tofauti.

Tabia inayo nichukiza zaidi ni ukosefu wa heshima na maneno mabaya. Wakati watu hawazingatii wengine, hawaskilizi maoni au wanajitahidi kuthibiti wengine kwa nguvu, huo nifanya nijisikie huzuni na kuchoshwa. Pia, tabia ya uchekeshaji au ubinafsi mkubwa inaniuma kwa sababu huu ndoa mshikamano na heshima kati ya watu.

Utaratibu wangu wa jioni huwa ni kupumzika baada ya shughuli za siku. Kisha kuandaa chakula cha jioni au kula kitu chepesi. Baada ya hapo, napenda kufanya mambo ya utulivu kama kusoma, kusikiliza muziki au kuzungumza na familia. Kila jioni, pia huwa na muda wa kutafakari kuhusu siku iliyo pita na kupanga siku inayo fuata. Kisha, kulala mapema ili kupato usingizi mzuri na mwili kuwa na nguvu.

Ninaenda hospitali mara chache tu kwa mwaka, hasa pale ninapohitaji uchunguzi wa kawaida au matibabu. Kwa kawaida, napanga miadi ilikuwa kuhakikisha afya yangu inazingatiwa bila usumbuvu. Pia, ninatumia nafasi hiyo kupata ushauri wa kitaalamu na kinga dhidi ya magonjwa kabla hayajajitokeza.

Ndiyo, napenda kutembea kwa miguu kwa sababu hunisaidia kupumzisha akili na kuimarisha afya ya mwili. Kutembea hunipa nafasi ya kufurahia mazingira, kufikiri kwa utulivu na kupunguza msongo wa mawazo. Pia, ni njia rahisi ya kufanya mazoezi na kujisikia mwenye nguvu bila garama.

Ninapo jihisi kuhusu wasilisho, mara nyingi, huu niweka kwenye hali ya msisimiko na utayari. Hasa pale na pojua ni mejianda vizuri. Wakati mwingine, huu jitahidi kidogo na kuwa na wasiwasi. Lakini, kwa maandalizi sahihi na mazoezi, huu huzidi kupungua. Wasilisho huwa fursa ya kuonyesha ujuzi wangu, kushirikisha maarifa na kujifunza kutoka kwa wengine na baada ya kumaliza na inajisikia furaha na kuridhika.

Ndiyo, napenda kula samaki kwa sababu ni chakula chenye ladha nzuri na chenye afya. Samaki huni panguvu, hu ni fanya ni jisikie mwepesi, na pia hu saidia mwili kupata virubutisho muhimu. Napenda zaidi samaki walio kaangwa au walopika kwa utaratibu wa asili. Hasa wanapoliwa wakiwa bado wambichi na wenye harufu nzuri.

Ninaboresha naje mchakato ya kazi kwa kuchambua hatuwa za kila kazi, kutambua changamoto na kuangalia nisehemu gani zinaweza kufanywa kwa urahisi zaidi. Baada ya hapo, huweka mbinu mpya kutumia teknolojia inayo rahisisha na kushirikiana na wenzangu kupata mawazo mapya. Pia hujaribu mbinu hizo mpya kwa hatua ndogondogo ilikuona kama zinafanikiwa kabla ya kuzipanua. Njia hii husaidia kuongeza ufanisi, kupunguza makosa na kufanya kazi kuwa rahisi na yenyetija zaidi.

Ndio, napenda maua kwa sababu yanaleta furaha, utulivu na uzuri wa asili. Maua hunifanya nijisikie huru na kunipa amani ya moyo ni napo yaona au kuyatunza. Pia, napenda jinsi maua ya navyo weza kuonyesha upendo, shukrani na hisia nzuri bila kutumia maneno mengi.

Ninaandaa ripoti za kazi kwa kuanza kukusanya taarifa zote muhimu kutoka kwa kazi zilizofanywa. Kisha, huzipanga kwa mpangilio wa wazi na unaoeleweka. Nikiongeza maelezo, takwimu na uchambuzi pale inapohitajika. Mwisho, hufanya ukaguzi wa mwisho kuhakikisha ripoti ni sahihi, imepangwa vizuri na inaonyesha matokeo kwa uwazi. Njia hii, husaidia ripoti kuwa ya kina, yenye dhamani na rahisi kueleweka na wenzangu na wasimamizi.

Napenda kufanya kazi na wengine kwa sababu huishirikisha mawazo tofauti na kuleta mshikamano, kufanya kazi kwa pamoja husaidia kugawana majukumu, kujifunza kutoka kwa wenzangu na kufikia malengo kwa haraka zaidi. Hata hivo, kuna nyakati chache napenda kufanya kazi pekee angu ili kuzingatia zaidi na kupanga mawazo yangu utulivu.

Ndiyo, napenda kupiga chombo cha mziki kwa sababu huu nipafuraha na utulivu wa moyo. Kupiga mziki huu nisaidia kutoa hisia zangu na kupunguza mawazo baada ya siku ndefu. Pia huu nifanya nijiskie huru na kuungana zaidi na sanaa na ubunifu wangu.

Napenda kufanya mambo mengi na marafiki zangu kama kuzungumza, kucheka na kushirikiana katika shughuli za pamoja. Mara nyingi hufurahia kutoka matembezini, kula pamoja au kufanya mazoezi mepesi. Kuwa na marafiki huu nipafuraha, faraja na kunifanya nijisikie kuungwa mkono katika maisha ya kila siku.

Napenda rangi ya buluu nyepesi kwa ukuta wa chumba kwa sababu hunipa utulivu na amani ya akili. Rangi hii hunifanya nijisikie huru kupumzika vizuri na kuzingatia vizuri wakati wa kusoma au kufanya kazi. Pia hunifanya chumba kuwa kizuri na cha kuvutia na hutowa mwanga wakutosha bila kuuma macho.

Ndiyo, napenda kula popcorn. Hasa pale ninapokuwa na burudani kama kutazama filamu. Popcorn hunipa furaha ni rahisi kula na huu fanya muda wa kupumzika kuwa na kufurahisha. Pia, napenda ladha yake ya chache-chache na jinsi inavyo kuwa nyepesi lakini ikatosha kuondoa kiu ya kula kidogo tena.

Mazoezi yangu ya kila siku hujumuisha kutembea kwa miguu, kunyoosha mwili na kufanya mazoezi mepesi ya nguvu. Hufanya mazoezi ya asubuhi au jioni kulingana na ratiba yangu ili kuupa mwili nguvu na kuondoa uchovu. Mazoezi hunisaidia kubaki mwenye afya, kuboresha hali ya moyo na kuweka akili yangu katika hali ya utulivu.

Ndiyo, napenda kujaribu teknolojia mpya kwa sababu hunifanya nijifunze mambo mapya na kuboresha njia ya kufanya kazi. Teknolojia huu saidia kuokoa muda, kurahisisha majukumu na kuongeza ufanisi katika shughuli za kila siku. Pia, huunipa hamasa ya kuendelea kujifunza na kuendana na mabadiliko ya dunia ya sasa.

Lengo langu la muda mrefu kazini ni kukuza ujuzi wangu na kuwa mtaalamu wa kweli katika kazi yangu. Hivo naweza kuchangia kwa kiwango kikubwa kwenye maendeleo ya kampuni na pia kupata nafasi ya ukuwaji wa kitaaluma. Pia, ningependa kujenga mtandao mzuri wa kitaalamu, nikipata fursa za kushirikiana na watu wenye uzoevu, na hivo huongeza mchango wangu kwenye mafanikio ya timu.

Ninaishi katika mazingira ya mjini ambayo yananipa mchanganyiko mzuri wa maisha ya kazi na maisha binafsi. Mahali ninapoishi panapatikana kwa urahisi karibu na huduma muhimu kama usafiri wa umma, maduka, hospitali na vituo vya huduma za kijamii. Jambo linalorahisisha sana shughuli za kila siku. Mazingira ni tulivu kwa kiasi, lakini bado kuna uhai wa jiji, unaonifanya nijisikie nimeunganishwa na fursa mbalimbali za kiuchumi na kijamii. Kuishi hapa, kumechangia sana katika ukuwaji wangu binafsi na kitaaluma. Kuna watu watamaduni na asili tofauti, jambo linalonipa fursa ya kujifunza kutoka kwa wengine, kubadilishana mawazo na kupanua mtazamo wangu wa maisha. Pia, mazingira haya yananihamasisha kwa mtu mwenye nidhamu, kupanga muda wangu vizuri na kujifunza kuendana na changamoto zinazo kuja na maisha ya mjini. Kwa ujumla, mahali ninapoishi pananiwezesha kuzingatia malengo yangu ya muda mrefu, kujiboresha kila siku na kudumisha usawa kati ya kazi, familia na maendeleo binafsi.

Kila asubuhi, huwa anza kwa kuamka mapema na kumshukuru mungu kwa siku mpya. Kisha, hujianda kwa haraka, nikiakikisha usafi binafsi na kupanga shughuli za siku. Baada ya hapo, hupata kifungua kinywa chepesi ili kupata nguvu. Hatimae, hujianda kuanza kazi, nikiwa na mtazamo chanya na malengo ya siku.

Kwa kawaida, ninajihisi mtulivu nikisubiri kwenye mstari. Hasa, inapkkua nimepanga muda wangu vizuri. Natumia muda huo kujituliza, kufikiria au kuchunguza mazingira yanayo nizunguka. Iwapo kusubiri kunachukua muda mrefu najitahidi kuwa mvumilivu na kuelewa hali ilivyo. Naamini kusubiri ni sehemu ya maisha inayo nifundisha nidhamu na subira.

Kuna ujuzi mwingi ningependa kujifunza ili kujiendeleza binafsi na kitaaluma. Mojawapo ni ujuzi wa teknolojia, hasa matumizi ya zana za kidigitali ili kuongeza ufanisi kazini. Pia ningependa kujifunza ujuzi wa mawasiliano na uongozi ili kufanya kazi vizuri zaidi na wengine. Ujumla kujifunza ujuzi mpya hunisaidia kukuwa, kujiamini na kuendana na mabadiliko ya dunia ya kazi.

Chumba ninacho kipenda zaidi nyumbani ni chumba cha kulala na kwa sababu hunipa utulivu na faraja. Ni mahali ambako naweza kupumzika baada ya siku ndefu na kupanga mawazo yangu kwa amani. Ni nakipenda kwa sababu kiko safi, kimepangwa vizuri na kina mwanga wakutosha. Pia ni chumba kinacho nifanya nijisikie salama na huru kuwa mimi mwenyewe.

Harufu ninayoipenda zaidi ni harufu ya mvua inaponyesha baada ya jua kali. Hunipa hisia ya utulivu na kunikumbusha mwanzo mpya. Pia napenda harufu ya chakula kipia kinapopikwa kwa sababu hunifanya nijisikie nyumbani. Kwa ujumla, harufu nzuri huniboresha hisia na hali ya moyo.

Nafanya kazi ya ushirikiano wa kusikiliza mawazo ya wengine, kwa heshima na uwazi. Ninahakikisha nawajibika kwa majukumu yangu, na kutimiza kwa wakati ili kuepuka kuwakwaza wengine. Pia, huwa tayari kusaidia wenzangu na kupokea maoni yao, kwa lengo la kuboresha kazi. Kwa kufanya hivo, tunajenga mazingira mazuri ya kazi, na kufikia malengo ya pamoja kwa ufanisi.

Wakati wa mapumziko ya mchana, hutumia muda huo kupumzika na kula chakula cha mchana kwa utulivu. Mara nyingi, hujitenga kidogo na kazi ili kupumzisha akili na mwili. Pia, hutumia muda huo kuzungumza na wenzangu au kusoma kitu kifupi cha kuniongeza maarifa. Baada ya hapo, hurudi kazini nikiwa na nguvu na umakini mpya.

Natumia simu yangu kwa mawasiliano muhimu kama kupiga simu na kutuma ujumbe. Pia huu itumia kupata taarifa, kujifunza mambo mapya na kupanga ratiba za siku. Kwa kiasi, hutumia mitandao ya kijamii na kujumuika na wengine na kupata habari. Ninajitahidi kuitumia kwa nidhamu ili isivuruge majukumu yangu ya kila siku.

Napata habari kutoka vyanzo mbalibali kama radio, runinga na mitandao ya kijamii. Pia husoma habari mtandaoni kupitia tovuti za kuaminika. Wakati mwingine, huupata taarifa kupitia mazungumzo na watu wengine. Huchagua habari kwa uangalifu ili kupata taarifa sahihi na za kweli.

Malengo yangu kazini ni kufanya kazi kwa ufanisi na kwa ubora wa hali ya juu. Pia, ningependa kukuza ujuzi wangu na kujifunza mbinu mpya ili kuongeza mchango wangu kwenye kampuni. Malengo yangu ni pia kujenga mahusiano mazuri na wenzangu na kufanya kazi kwa ushirikiano. Hatimaye, nataka kuona maendeleo ya kazi yangu yanapimika na kutuo matokeo chanya kwa muda mrefu.

Ninapenda kutazama michezo ya soka kwa sababu hunipa msisimiko na burudani, pia napenda michezo ya riadha kama mbio na mpira wa kikapu, kwani hunipa motisha ya kufuata mazoezi, michezo ya olimpiki pia hunivutia sana kwa sababu inaonyesha ustadi na juhudi za wachezaji kutoka sehemu mbalimbali za dunia. Napenda pia michezo ya cricket hasa mashindano makubwa kama World Cup kwa sababu ni ya kihistoria na yenye ushindani mkali. Michezo hii hunifundisha pia kushirikiana na kwa mvumilivu kwa ujumla kutazama michezo kuna nifanya nijisikie furaha. Na nikiwa na mshikamano na wapenzi wengine wa michezo.

Ndio, napenda kucheza na watoto, kwa sababu huuniletea furaha na kunifanya nijisikie huru, watoto wana ubunifu, na nishati nyingi, jambo linalonifanya nijifunze kuwa mvumilivu na mchangamfu, kucheza nao hunikumbusha umuhimu wa kucheka na kufurahia mambo madogo maishani.

Ndio, napenda chakula cha haraka mara kwa mara hasa wakati sina muda mwingi. Hata hivo, huchagua kwa kiasi na kuzingatia lishe ili kuepuka madhara kwa afya. Chakula cha haraka huniparaha na kurahisisha maisha katika hali za haraka.

Ndiyo, napenda kunywa maziwa kwa sababu hunipa nguvu na lishe muhimu kama kalishiamu, mara nyingi huniwezesha kuanza siku vizuri hasaa kama sehemu ya kifungua kinywa, pia maziwa ni rahisi na haraka kutumia hivo yanapendekeza kwa maisha ya kila siku.

Ndio, nimewahi kulima kwa kiwango kidogo nyumbani. Huchangia mazao ya mboga kama viazi, mahindi na matunda. Kulima kunanifundisha uvumilivu nidhamu na umuhimu wa kufanya kazi kwa bidii. Pia, hunipa furaha kuona matunda ya jitihadi zangu.

Nawasiliana na wafanyikazi wenzangu kwa heshima na kwa uwazi. Hupendekeza mawazo yangu kwa maneno ya heshima na kusikiliza maoni yao kwa makini. Pia, tunatumia mikutano au ujumbe mfupi kushirikiana na kupanga kazi. Ninaamini, mawasiliano mazuri huchangia kufanya kazi kwa ushirikiano na kufanikisha malengo ya pamoja.

Nina shugulikia wateja kwa heshima na kuwa umakini mkubwa, huskiliza mahitaji yaho vizuri iliku elewa kile wanachotaka. Pia, nina jitahidi kutoa maelezo wazi na suluhisho linalo wafaa. Lengo langu nikuhakikisha wateja wanaridhika na huduma wanayo pokea.

Natumia simu yangu zaidi kwa mawasiliano hasa kupiga simu na kutumia ujumbe muhimu Pia huitumia kupata taarifa kusoma habari na kujifunza mambo mapya mtandaoni Kwa kiasi hutumia simu kwa kazi na kupanga ratiba za siku Ninajitahidi kuitumia kwa nidhamu ili isiharibu muda wangu.

Ndiyo, napenda kucheza michezo ya umbao kwa sababu hunifanya kufikiri na kushirikiana na wengine. Michezo kama drafti au mbao hunipa burudani na husaidia kukuza umakini. Pia, njia nzuri ya kutumia muda wa mapumziko na kujenga mahusiano mazuri.

Kumbukumbu yangu ya utotoni inayonivutia zaidi ni ile ya kucheza nje na marafiki zangu kila majira ya jua. Tulicheka, tukiruka na kucheza michezo ya jadi kama mbao na mpira wa pete. Wakati huo, nilihisi uhuru na furaha isio na kifani. Pia, nakumbuka familia yangu ikikusanyika pamoja usiku, tukizungumza na kushirikiana hadithi. Kila likizo la shuleni ilikuwa na furaha ya kipekee. Hasa, wakati wa kusherekea matukio madogo, kumbukumbu hizi zimenifanya nijue thamani ya urafiki, familia, na furaha ya michezo. Hadi leo kumbukumbu hizo hunifanya ni tabasamu na kukumbuka utoto wangu kwa upendo.

Ninasaidia jamii yangu kwa kushiriki katika shughuli za pamoja kama usafi wa mazingira na mikutano ya maendeleo. Pia, hutoa msaada mdogo inapohitajika, iwe ni ushauri au kusaidia jirani. Ninajitahidi kuwa mfano mzuri kwa kuishi kwa amani na heshima. Kwa kufanya hivo, nachangia kujenga jamii yenye mshikamano na maendeleo.

Najikinga na jua kali kwa kuvaa kofia au kofia ya jua wakati niko nje. Pia, hutumia miwani ya juu ili kulinda macho yangu, navaa mavazi yenye rangi nyepesi na ya mwanga ili mwanga wa jua usinikize sana. Pia, najitahidi kunywa maji ya kutosha na kuepuka kukaa moja kwa moja chini ya jua kwa muda mrefu.

Ninaenda mahali pa ibada mara kadhaa kwa wiki, hasa siku za jumapili na siku nyingine maalumu. Ninaona ni muhimu kushiriki ibada kwa sababu hunipa amani ya ndani na kunisaidia kuimarisha imani yangu. Pia, mahala pa ibada ni nafasi nzuri ya kushirikiana na wengine na kujenga mshikamano wa kijamii. Mara nyingine pia huhudhuria ibada za kijamii kama sherehe au mikutano maalumu.

Kutoka dirishani mwangu, napenda kuona mtaa uliojaa shughuli na maisha ya kila siku. Wanafunzi wanapita wakiwa na maswali yao na wapenzi wa michezo wanakimbia bustanini. Mara nyingine, napenda kuona watoto wakicheza na wanyama wadogo wakiishi kwa amani. Nyumba za jirani zinaakisi tamaduni tofauti na muundo wa maisha ya kila familia. Mihogo ya miti na maua ya napendeza, ikinipa utulivu na faraja ya macho. Napenda pia kuona anga ya jua likichomoza au laanguka. Likibadilisha rangi ya mtaa wakati wa mvua barabara hupakuwa maji na kunikumbusha ututo wangu. Kwa ujumla, mandhari haya hunifanya nijisikie salama, huru na kushukuru maisha ya kila siku.

Tabia ninayoipenda zaidi kwa wengine ni uaminifu na ukweli. Pia napenda watu wenye heshima na wanaojali hisia za wengine. Watu wanaopenda kushirikiana na kusaidia hunivutia sana. Kwa ujumla, tabia njema hujenga mahusiano mazuri na jamii yenye amani.

Napendelea kitanda kizuri, chenye usawa mzuri, si kigumu sana, wala laini kupita kiasi. Hii hunisaidia kulala vizuri na kuamka nikiwa nimepumzika. Kitanda kizuri huchangia afya ya mwili na usingizi mzuri kila siku.